Nashambulia mabadiliko kazini kwa njia chanya na ya mampangilio nayakubali kwa matazamo chanya. Naona mabadiliko kama fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji najifunza haraka natafuta taarifa mafunzo au shauri ili kuelewa mabadiliko mapya.

Napenda viatu vya mchezo au sneakers, ni kwa sababu ni vyepesi, vina starehesha na vinafaa kwa matumizi ya kila siku. Iwe kazi palipo uhuru au wakati wa matembezi. Pia nirahisi kuviunganisha na mavazi tofauti.

Kazi ya nyumba ninayo chukia zaindi ni kufuwa nguo kwa mikono. Ni kwa sababu uchukua mda mwingi, uchosha muiri hasa mikono. Inaitaji ngufu na uvumiribu hasa nguo zikiwa nyingi. Lakini bado inapobidi kwa sababu ni sehemu ya majukumu ya nyumbani.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea. Nimejihusisha na kusaidia jamii kama kushiriki usafi wa mazingira, kusaidia watu wenye huitaji kama watoto au wazee. Shughuli za kijamii zinazolenga kuleta mabandiliko chanya. Kazi ya kujitolea hunipafuraha, kuridhika moyo na hisia ya kuchangia maendeleo ya jamii.

Kwa kawaida, ninasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi na yenye maana. Ninatumia muda na familia au marafiki wa karibu, kula chakula kizuri au keki ndogo kusherehekea, natafakari mwaka uliopita na kuweka malengo mapya, wakati mwingine najipa zawadi ndogo kama kuzidhamini, pia nashukuru mungu kwa uhai na afya.

Napenda vyakula vienye mchanganyiko wa ladha tamu kidogo. Chumvi kindogo na chachu ya asiri. Chakura kindogo chenye tamu kama matunda ya kipya au mchuzi wa asari. Chumvi kindogo kwenye mboga zirizo kaangwa hau nyama. Chachu kindogo kama kwenye mkate wa asiri hau yogati.

Timu ninayopenda ya mpira wa muguu ni asenari. Ninaipenda kwa sababu ya istoria yake. Mtindo wao wa kucheza mpira pia pasi safi. Na jinsi wanavyotoa nafasi kwa wachezaji vijana. Pia mashabiki wake wana mashikamano makubwa. Hata nyakati timu inayopita changamoto.

Kumbukumbu nzuri kutoka utotoni ni ile ya kucheza mpira wasiwasi na wenzangu. Kicheko kilichotoka bila sababu kubwa. Wingi wa mchezo ya nje au kushirikiana na marafiki kuunda ulimwengu wetu wenye furaha. Kwa mfano, labda kumbukumbu ya kuenda kwenye bustani na uzazi wako. Kula ice cream na kucheza mpira.

Napendelea chakula kisicho na mafuta mengi, nahisi ni chepesi, tumboni na ni bora kwa afya, hasaa kwa matumizi ya kila siku, lakini mara chache si vibaya kufurahia chakula chenye mafuta kidogo kwa ladha tu.

Ndiyo, napenda kuvaa saa kama mwanamke. Naiona saa kama kifaa cha muhimu na pia cha mtindo. Hunisaidia kujipanga na pia huongeza mvuto kwenye mavazi. Hasa ikiwa ni rahisi na dhaifu.

Naanda ripoti za kazi kwa mpangilio huu. Ninaelewa lengo la ripoti. Najua ni ya nini na inahitaji kwa nini. Ninakusanya taarifa muhimu, kazi zilizofanyika, tarehe, takwimu na matokeo. Ninapanga muundo wa ripoti, utangulizi, malengo, kazi zilizofanywa, mafanikio na changamoto.

Nashiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali kama vile kujitolea kusaidia kazi za jamii kama usafi wa mazingira au shughuli za vijamii, kushiriki vikundi vya vijana, kutoa msaada kwa wanahitaji, kuhudhuria mikutano ya jamii hili kuchangia maamuzi au maendeleo ya eneo.

Nashugulikia mda kazini kwa mpangirio na nidhamu. Kueka, kipaombere, kutengeneza ratiba, kugawa mda, kuepuka usumbufu, kukagua maendereo, kuangalia kila mwisho wa siku hauwiki kama marengo yametimia.

Napenda kusikiliza redio. Mara nyingi upenda kwa sababu uongeza burundani wakati wakufanya kazi ya kupumzika. Ninjia nzuri ya kusikiliza mziki, habari na mafunzo mapia. Napendelea hasa redio zilizo changanya mziki na habari za kila siku.

Kinywaji ninacho penda ni smothie ya matunda au juisi ya matunda baridi. Napenda kwa sababu ni jepezi tumboni na hupua nguvu mwanzoni mwa siku au baada ya kazi. Hongeza vitamini na nguvu ya mwili. Ni kitamu na kinapendeza pale joto linapokuwa kubwa.

Ndio, napenda kukimbia mara kwa mara. Napenda kukimbia kwa sababu hufanya mwili wangu kuwa mwenye nguvu na afya nzuri. Hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuchukua kupumzika akili. Ni njia nzuri ya kujipanga na kuanza siku kwa nishati au kumalizia siku kwa utulivu.

Ningependa kuwa na uwezo wa kusoma akili ya watu ndogo kwa mfano. Kunisaidia kuelewa hisia na mahitaji ya wengine bila kuwauliza kila mara. Kutakuwa rahisi kushirikiana na kushughulika na changamoto kazini au kijamii. Huni ingizia ufahamu zaidi kuhusu maamuzi bora ya kila siku na jinsi ya kusaidia wengine kwa ufanisi.

Ndiyo, nanunua vitu kutumia simu. Hii ni kwa sababu ni rahisi na haraka. Naweza kulinganisha bei na ubora kwa urahisi. Ninapata maoni ya wateja wengine ambayo hunisaindia kufanya uamuzi sahii. Ni rahisi kufanya malipo kwa njia ya kidijitali bila kutumia pesa taslimu.

Harufu ninayopenda zaindi ni harufu ya maua kama warindi hau lavenda. Naipenda kwa sababu inanipa amani na uturivu kiakiri. Huongeza hizia ya freshness au usafi ndani ya chumba au mazingira. Ni harufu nyepesi isiokera na inafaa kwa kira wakati wa siku.

Kinacho nifurahisha sana ni kuchangia na kusaidia wengine. Mara nyingine furaha pia inatokana kwenye kukamilisha kazi hau mradi uliokua na changamoto. Kutumia muda na familia au marafiki kwa mazungumuzo mazuri au kucheka pamoja.

Kufanya kazi na timu ya mbali kuna hitaji mbinu maalum za kuhakikisha mawasiriano ufanisi na mashikamano wa kikazi hapa kuna baadhi ya njia bora. Tunatumia sana za mawasiliano kama Whatsapp kwa mazungumuzo ya haraka.

Apana sijawai kushiriki mashindano makubwa, lakini nimewahi kushiriki mashindano madogo kama vile mashindano ya darasani, mchezo ya maswali, au mashindano ya kirafiki kati ya marafiki. Uzoefu huo ulikuwa mzuri kwa sababu ulinifundisha kujiamini.

Kushirikiana na timu ni kuhushisha mambo kadhaa muhimu ili kila mtu afanye kazi kwa ufanisi na mashikamano. Kama binadamu ningesema mimi hufanya hivi. Kila mtu anajua lengo na majukumu yake. Tunashirikiana mawazo, changamoto na suluhisho.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa. Chai inanipa utulivu. Hasa chai ya maziwa. Asubuhi au jioni. Kahawa naipenda pia. Lakini mara chache. Hasa pale ninapo hitaji kuongeza umaakini na nguvu kidogo.

Ningesema napenda zaidi vipindi vya sayansi au vya mafunzo, kama makala za ujuzi, teknolojia au historia, vinanipa nafasi ya kujifunza jambo jipya kila wakati, na pia kunifanya nihisi kushirikiana na dunia kwa njia ya kiakili.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni kweli wa kupotosha au kudanganya. Hii ni kwa sababu inapunguza kuaminiana kati ya watu na inaweza kuleta matatizo yasio ya lazima. Pia napenda watu kuwa wazi na waaminifu. Kwa kuwa hivyo huunda uhusiano mzuri na rahisi kushirikiana.

Napenda sana kulima bustani. Kulima bustani kunaleta utulivu na furaha. Ni fursa ya kuungana na asili. Kuona mimea ikikua polepole na hata kupata matunda au mboga mbichi yenye ladha nzuri. Pia ni kazi ya mikono ambayo hutoa stress kwani unapopanda kumwagilia na kuhudumia mimea unahisi kuridhika.

Napenda kuwasiliana ana kwa ana. Inapowezekana. Mazungumzo ya uso kwa uso hunisaidia kuelewa hisia za mtu, lugha ya mwili na kujenga uhusiano wa karibu. Lakini napenda mawasiliano ya simu au ujumbe mfupi pale ambapo umbali au muda haumruhusu kukutana kilicho muhimu. Kwangu ni mawasiliano ya wazi.

Kazi za dharura, shughulikia mara moja. Kazi ya dharura inafanywa mara moja bila kuchelewesha. Wasiliana na wengine, ikiwa inaitajika mzaada, na shirikiana na watu wengine wachini ilikuhakikisha kazi inakamilika haraka.

Ndiyo, mara nyingine ninavaa miwani. Miwani unisaindia kulinda macho kutoka jua hau fumbi na pia ubolesha uoni wakati wa kusoma. Kutumia kompyucha hau kufanya kazi nyingine. Zinazoitaji mkazo. Pia kuna bahadhi ya watu. Miwani ni sehemu ya mtindo na uongeza muonekano.

Napendelea kusoma kindogo, saindi, lakini pia kuandika napenda sana. Kusoma ufungua hakiri, kuipanua, ufahamu na kunifundisha mambo mapya. Napenda asa kusoma andithi makala za maarifa hau habari. Kuandika ni njia yangu ya kueleza mawazo, isia na ubunifu wangu.

Diyo, napenda hesabu. Napenda hesabu kwa sababu zinafanya nifikirie kwa mpangirio, kutatua matatizo, hatua kwa hatua, na kunipa isia ya kulithika ninapopata jibu sahi. Hingawa wakati mwingine zinaeza kuwa changamoto, changamoto hiyo ndiyo inayonivutia zahindi.

Hapa baadhi ya vianzo vya motisha kwangu, kukamilisha kazi vizuri, kutambuliwa au kusherehekewa, malengo wazi, changamoto zinazovutia, kushirikiana na timu zuri. Kwa kifupi, motisha inatoka ukamilifu udhamini changamoto na mashikamano mzuri wa kazi.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Kupiga picha huniruhusu kunasa kumbukumbu, kuonyesha ubunifu na kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Napenda sana kupiga picha za mandhari ya asili, watu katika maisha ya kawaida au matukio maalum kwa sababu zina hadithi ndani yake.

Napenda mbwa zaidi. Mbwa hunivutia kwa sababu ni mwaminifu, mchangamfu na wanapenda kushirikiana na watu. Wanakupa hisia ya urafiki wa kweli. Mara nyingine huongeza furaha nyumbani. Lakini pia paka wana mvuto wao. Ni watulivu, wasafi na wanajitegeme zaidi.

Zoefu kushangaza ningeweza kusema ni kugundua kipaji au ujuzi niliyokuwa sijajua nilikuwa nacho kwa mfano. Nilijaribu kuchora kuandika hadithi au kutatua tatizo ngumu la hesabu nikashangaa kwamba nilifaulu zaidi ya matarajio yangu.

Ninapoanza kazi, jambo la kwanza ninalofanya ni kupanga siku yangu na kuangalia kipaombele cha kazi. Hapa ni hatua za kawaida. Na kukagua horodha ya kazi, kueka malengo ya siku, kukagua mawasiliano na ujumbe.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti. Kusoma ngaseti kuna nisaidia kubakia na habari mpya, kuelewa siasa, uchumi na mambo ya kijamii. Napenda hasa sehemu za habari za dunia, makala za maarifa na sehemu za burundani hau michezo.

Wakati wa mzongo wakazi na penderea kutumia binu kathaa za kuthibiti, hali na kubaki na ufanisi. Hapa baadhi ya mambo ni nayofanya. Kukaa kindogo na kupumzika, kutatua kazi kwa kipa umbere, kugawanya kazi kubwa.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga. Nilianza kufanya yoga ili kupumzika, kupunguza mzongo wa mawazo na kuboresha mwiri na nguvu ya akiri. Nilipo hanza kufanya yoga nilihisi mabandiriko makuwa. Misuri yangu ilitulia akiri yangu ikawa makini zaindi.

Napenda kushambulia tatizo kazini kwa mpangiliona utulivu. Hapa hatua ni nazofuata. Chambua tatizo kwa sahii. Chambua sababu. Fikiria solutioni tofauti. Chagua soluhisho bora. Shirikisha wengine kama ni muhimu. Kutekereza na kufuatiria.

Napenda kula mboga zinazokuwa na ladha nzuri na zinazosaidia afya. Baadhi ya mboga zinazopenda ni sukumawiki, spinach, karoti, mchicha, brokoli. Napenda pia kujaribu mboga mpya mara kwa mara. Hasaa zingine hutoka tamaduni tofauti. Ili kuongeza ladha na ujuzi wangu wa upishi.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia zinazofanya nihusishwe kisaikolojia na kwa vitendo. Hapa baadhi ya njia ninazopenda. Kusoma na kuandika, kuangalia video au makala za mafunzo, kujaribu vitendo, kushirikiana na wengine, kurudia na kufikiria.

Napenderea mifereji ya televisheni inayotoa habari maarifa na burundani yenye ubunifu. Mifereji inayefuata mara kwa mara ni BBC, National Geography, CNN, MTV, ha netifrix.

Napendelea kujikinga na jua kali kwa njia kadhaa ili kulinda ngozi, macho na afya kwa jumla. Kutumia kofia au kofia ya jua, kuvaa miwani ya jua, kuvaa mavazi yanayofunika mwili kidogo, kutumia cream au mafuta ya jua.

Ndio, napenda kuvaa vipuli. Vipuli au mchindo mbali mbali ya mavazi. Hufanya mtu ajisikie vizuri, kujiamini na kuonyesha utu wake au mtindo wake. Napenda vipuli vinavyofaa hali ya hewa na shughuli za siku hiyo.

Napenda zaidi kuamka na jua. Kuamka na jua kunanipa hisia ya kuanza siku kwa utulivu, kuona asubuhi ikianza na kuwa na muda wa kupanga mambo muhimu kabla ya shughuli nyingine. Pia kuamka na jua kunahusiana na mwili kuwa na mpangilio mzuri wa usingizi.

Napenda kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine kwa njia ya uwazi, heshima na mpangilio hapa ni jinsi ninavyofanya hivyo. Kuelewa malengo ya kila mmoja, kuwasiliana kwa uwazi, kushirikiana kwa heshima, kushirikiana kufanya kazi, kusaidiana pale inapohitajika.

Mara nyingi asubuhi napendelea kula chakula kilicho rahisi lakini kinachonipa nguvu za kuanza siku. Baadhi ya vyakula napendelea ni unga wa ngano au maandazi. Mayai, matunda, chai au kahawa, toast na spreading ya siagi au jam.